Wakati wa baridi kali, kama niko nyumbani, basi nitavaa nguo nzito, ambayo hailuhusu baridi, pia nitaingia kitandani na kujifunika na blanketi. Lakini kama niko kazini, basi nitawasha kileta joto ili kuweza kupata joto ambalo limepotea.

Sipendelei chakula cha haraka. Sipendelei kabisa kutokana na madhara yake kiafya na pia jinsi ambayo kinakua kinauzwa kwa gharama. Lakini inapo bidi. Lazima nitatumia chakula cha haraka. Pia najisikia vizuri sana nikitumia chakula cha haraka.

Napendelea sana kahawa kuliko chai kwa sababu. Kahawa inaleta uchangamfu katika mwili. Pia inasababisha nipate muda zaidi wa kufanya kazi kwa kunikosesha usingizi. Pia ladha yake ya kahawa inaendana na vitu vingi zaidi kama keki, andazi au kitafuno kingine.

Nahifadhi pesa zangu katika kibubu. Lakini pia kiasi kingine cha fedha ambazo sina matumizi nazo katika siku za karibuni naziweka katika account ya banki. Na pia natunza hela yangu katika mitandao ya simu.

Mandhali nzuri ambayo nimeshawai kuiona ni Mlima Kilimanjaro ambapo nilivoiyona mandhali hiyo kwa mara ya kwanza nilivutiwa sana. Ni mandhali yenye kuvutia inayo onyesha ukuu wa mungu na jinsi ambavyo ameumba sehemu mbalimbali kwa mfano wa ajabu.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni pale ambapo niliamua kwa hiyari yangu kuacha chuo na kuanza kuwa mjasiriamali. Uamuzi huo ambao kuna mda naujutia. Lakini kuna mda najipongeza. Umekua ni tukio lenye historia kubwa sana katika maisha angu na nalikumbuka siku zote.

Ndiyo nilisafiri kwa ndege mwezi wa nane mwaka jana wakati nikitoka Dar eslam kuja iringa. Nilisafiri kwa shirika ndegi la air Tanzania ambapo nilihisi vizuri sana.

Katika tathmini za kazi najihisi ni mtu ambae, nimeitimiza wajibu lakini ninahitaji kuongeza zaidi juhudi ili niweze kupata matokeo mazuri zaidi. Tathmini ya kazi ni kiini cha kufanya maboresho pia inaongeza motisha. Baada ya mfanyakazi kufahamu ukweli na hali yake ya utendaji na uzalishaji katika timu yake.

Hapana nyumbani kwangu sina ndege wa kufugwa. Sababu kuu kwa nini sina ndege wa kufugwa ni kutokana na kwamba sija bahatika kupata sehemu ambapo wanauza ndege yao. Ningependa kufuga ndege yao kama ningeweza kupata semu wanapo wauza. Nahisi nitajisikia vizuri sana kama nitakuwa nimefuga ndege yao. Sababu najua milio yao na jinsi watakavyokuwa wanaruka basi hiyo itaneletea furaha.

Napenda zaidi kununua mahitaji yangu ya nyumbani kwani hivyo ni vitu ambavyo nikiwanavyo maisha yaangu yanaenda vizuri vitu kama chakula, maji na samani. Hivyo ni vitu ambavyo napenda sana kunumuwa.

Udhaifu wangu kazini nauchukulia kama changamoto inayoitaji kufanyiwa kazi na kutatuliwa na hivyo ninatumia kusoma vitabu, kuomba ushauri na kujipa changamoto mbalimbali hili niweze kuepukana na udhaifu huo.

Ili kujitunza katika nyanza za afya na kimwili na katika afya ya akili basi ninajipa sana kipaumbele. Ninajipa kipaumbele kuliko mtu yoyote na kitu chochote kile. Kama nimepokea malipo ya kazi au ya kitu chochote basi nitajishughulikia mimi kwanza ndipo nitangalia na vitu vingine au watu wengine. Kwa namna hiyo ninajitunza. Natunza afya yangu ya akili. Natunza mwili wangu. Lakini pia natunza heshima yangu.

Na sasisha vifaa vyangu kila vinapohitaji kusasisha kusasishwa. Kwa hii inaweza kuchukua mara moja kwa wiki au mara moja kwa mwezi. Lakini kila kinapohitaji kusasishwa basi nitafanya hivo ili kuviongezea ufanisi.

Napenda kwenda madukani hasa maeneo yale yenye maduka mengi wa nyakati za jioni na katika nyakati za siku za bure au siku za wikendi. Maeneo hayo huwa yana vitu vingi sana vya kutazama na vya kureta faraja katika macho.

Kila ninapo fikiria na kuona kuna umuhimu wa kuanzisha mradi mpya wa kazi basi nitaweka matokeo ninayo ya hitaji katika mradi husika. Ndipo nitakusanya nguvu na kujua vinavyo hitajika. Idadi ya timu na majukumu ya kila mmoja katika timu hivyo kwa kuanza mradi mpya na kuweka bayana kwanza, malengo na dhima na nia hivyo nitajua ni nguvu kiasi gani iwekezwe na matokeo gani niyapate.

Na mahusiano mazuri na wazee wangu japo katika eneo la mawasiliano hatuwasiliani kila siku. Lakini na mahusiano mazuri sana na wazee hao. Ni jambo la kufurahi sana. Ikiwa kuna mahusiano mazuri na wazee wangu.

Binafsi napendelea sanaa ya uigizaji, sanaa hiyo ambayo inafanya watu kuweza kufanya marudio ya vitu ambavyo vimetokea katika maisha. Hivyo mtu anaweza kuigiza akiwa tajiri, akiwa maskini, au akiwa mahala fulani akifanya jambo fulani ambalo kuna mtu mwingine analifanya kwa uhalisia ila yeye anafanya kwa kuigiza. Hivyo napenda sana hiyo kwa sababu inazalisha upya matukio ambayo binadamu ameyafanya na kuleta funzo, burudani na faraja kwa watu.

Ndio, nimewai kushiriki mashindano ya uandishi wa Imla. Ambapo niliweza kuandika Imla ndani ya sekunde kumi na mbili peke. Mashindano hayo yalikuwa kipindi niko shule ya msingi darasa la nne. Mpaka leo nayakumbuka mashindano hayo nilio shiriki na kuwa katika nafasi ya kwanza.

Kwa sasa mimi bado ni kijana lakini ingekuwa mimi ni mzee katika umri miaka hii basi ningependelea zaidi kurudi ujana kwa sababu ujana wa sasa na ujana wa watu ambao walipita miaka ya nyuma ni tofauti sana. Sasa hivi kuna furusa nyingi ambazo kila moja angependa kurudi ujana hili azitumie kwa bidii.

Katika jamii yangu ningependa kuona maendeleo halisia ambayo yanakuza maisha ya watu kama miundo mbinu ya maji, huduma za makazi ya serikali na ningependa kuona upatikanaji wa fursa na ajira kwa watu wengi. Hayo ndo maendeleo ambayo ningependa kuyaona nasio kuona barabara za lami majengo marefu lakini watu wakiwa wakiteseka.

Tatizo linapotokea maeneo ya kazi basi tunalitatua kwa kutafuta njia sahihi zaidi ambazo zitaondosha tatizo hilo kama sio kulipunguza. Hivyo basi. Kama timu tutabuni mikakati na njia zote zakuondosha tatizo hilo bila kujali ni nani amesababisha.

Napenda kulala mapema, ili kuupa mwili nafasi ya kuji tafakari na kuweza kuondosha uchovu ulio patikana kwa siku nzima, pia ili niweze kuamuka mapema. Sipendelei kuchelewa kuamuka hivo, kulala mapema, ni njia pekee itakayo sababisha niweze kuamuka mapema siku inayofuata.

Nafikiri ni walimu katika ngazi za shule ya msingi, shule sikondali na chuo kikuu ambao wametufundisha mambo muhimu katika maisha. Lakini pia kuna wakati ambapo maisha yenyewe kazi zinatufundisha mambo ya muhimu zaidi. Hasa hasa pale tunapopitia changamoto.

Na chaji kifaa changu mala mbili kwa siku kwa mana kwamba wakati nikiwa nimepumzika na wakati wa jioni nikiwa nakaribia kuondoka kazini kuenda nyumbani. Hiyo inatokana na kwamba kifaa changu kinaisha chaji kwa haraka sana kulinganisha na matumizi yangu.

Napendelea juisi ya mapera kwa sababu inakuwa ni juisi yenye laza nzuri, mwonekano nzuri, lakini pia inasaidia sana usagaji wa chakula katika mwili wa binadamu, ukiachana na virutubisho ambavyo vinapatikana katika juisi hiyo.

Napendelea zaidi nyama ya nguluwe kwa sababu inaladha ya kipeke lakini pia nirahisi kuiva na uuzwaji wake sio wa gharama sana kulinganisha na aina nyingine ya nyama kama nyama ya mbuzi na nyama ya ngombe.

Sherehe zangu pendwa katika mwaka mzima ni sherehe ya siku yangu ya kuzariwa, ambapo ninaazimisha na kushukuru mwenyezi mungu kwa zawadi ya uhai, na pia natumia siku hiyo kuweka matambiko ya kulinda zaidi zawadi yangu ya uhai, isiweze kunyanganywa na magonjwa na watu wabaya ambao wanaweza kuwa wananichukia na wataka kuniondoa duniani.

Ili niwezi kukamilisha kazi zangu kwa wakati. Kitu cha kwanza ni kuweka vipengele vya kazi husika. Kuigawanya kazi katika vipengele vya mwanzoni vya katikati na vya mwishoni. Hiyo husaidia kazi kwa rahisi kuliko kufanya kazi yote na kuhishambulia kwa maramoja.

Na pendelea mwanga wakati kati kwasababu ni mwanga ambao unaendelea kudumisha afya ya macho na pia hausababishi kichwa kuuma. Mwanga mkali sana unaleta shida kwenye macho unasababisha kichwa kuuuma na pia unakosesha raha.

Kumbu kumbu nzuri za shule ambazo ni nazo ni marafiki zangu ambao nilikuta nao katika mazingira ya shule. Tukahishi vizuri, tukafurahi pamoja. Mpaka sasa kumbu kumbu hizo ni kumbu kumbu zisizo futika katika akili yangu. Kila wakati nikikumbuka kuhusu shule, marafiki zangu hunijia kichwani.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kwamba lazima azingatie utu wa wafanyakazi au wanatimu wake. Kiongozi mzuri ni yule anayejenga kuliko kulaumu. Kiongozi mzuri ni yule anayetoa busara kuliko kukaripia. Yule ambaye anathamini mchango wa kila mmoja katika timu na kuweka mikakati ya namna ya kuenda pamoja kama timu na sio kiongozi anayetafuta madhaifu na mabaya tu ya wanatimu wenzie.

Ndiyo napendelea sana kula samaki samaki ambaye napendelea sana kumla ni aina ya sato nakumbuka mara ya kwanza kula samaki huyu nilikuwa nimeenda kutembea mwanza ambako ndiko eneo kubwa ambako samaki hawa wanapatikana katika ziwa victoria nilijisikia vizuri sana nilivokula samaki huyu kutokana na minofu yake na ladha yake isio kifani.

Habari nyingi za mtandaoni nazisoma katika mtandao wa kitabusura au Facebook. Mtandao ambao unafikiwa kiurahisi na watumiangi wengi. Hivo habari nyingi sana hupatikana katika mtandao huo zikiwa zinafuatiliwa sana na watu wengi mno. Watu wa rika zote wanapendelea kusoma habari katika mtandao huo nikiwemo mimi mwenyewe.

Mara nyingi wakati wa asubui natumia chai ya mkono mmoja, nikimanisha chai ambayo haina kitafuno chochote kwa sababu natamani kuhupa mwili kimiminika lakini sio kuhupa mwili kazi ya kuanza umengenyo wakati waasubui ambapo mwili inabidi upate nguvu zaidi kwa ajili ya kuja kufanya umengenyo huo wakati wa mchana.

Katika malengo ya kazi ambayo yanawekwa kila mwezi ni kutokana na malengo ambayo ya mwaka mzima yaliyo kuwepo. Kutokana na kuwepu kwa malengo ya mwaka mzima hivo tunagawa malengo hayo kwa kila mwezi. Ili kadili mwezi unavomarizika tuone utekerezaaji wa malengo yale ili tuweze kufanya upembuzi na kujua nguvu yongezeke maeneo gani. Hivo tunaweka malengo ya kila mwezi bada ya kutambua malengo ya mwaka mzima.

Ninapo kuwa nyumbani nikiwa na furaha basi nitaagiza kuandaliwa chakula changu pendwa cha wali nyama, chakula hicho hunifanya nisikie vizuri mno mno hivo.

Ninapendelea sana kwenda maktaba pale ambapo ninahitaji kupata chapisho fulani, niweze kulisoma lakini sikulipata mtandaoni. Hivyo ni mara chache sana, ninaenda katika maktaba. Japo, napendelea sana kwenda maktaba lakini kutokana na kazi zangu na jinsi ambavyo basi vitu vinapatikana sana mtandaoni, siku hizi kwenda maktaba imekua ni swala la nadra sana.

Mahala ninapoishi ni mahala tulivu sana, kuna nyumba nzuri mtaani. Kwetu ni sehemu yenye amani sana. Hivo ni sehemu ambayo pana upendo wa hali ya juu baina ya watu wanaoishi maeneo hayo. Pia tumezungukwa na bonde kubwa ambalo linatumika katika kilimo cha umwagiliaji.

Ndiyo, napendelea kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa ando maisha yetu ya kila siku. Hivo ni jambo langu ambalo napenda sana kulozungumzia kila ninapopata wakati. Kuzungumzia siasa sio kosa katika sheria zetu. Hivo napenda kuzungumzia siasa kila napopata wasaa.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia mtandao. Kuna masomo ambayo yapo katika mtandao kama wa youtube na mitandao mingine ya kimataifa. Hivo napenda kupata masomo mapya hapo na kuangalia jinsi ambavyo yanaweza yakanisaidia katika uzalishaji wangu.

Kitabu nacho kipenda zaidi ni kitabu cha tajiri mkubwa zaidi wa babeli. Kitabu hicho ni hadithi ya lakini wahusika mmoja wapo ni kijana yule ambaye alikuwa na madeni sana. Kitabu hiki nirishauriwa na rafiki yangu mmoja kukisoma na kueza kukifuatilia vizuri. Na ningependa kusoma kitabu kingine ambacho ni baba tajiri na baba masikini kilichoandikwa na mtu wa marekani.

Katika kazi zangu, sipendi kusimamiwa, pia sipendi kusimamia. Ila napenda niongozwe na ungozo unaoeleza vitu vya kufanya, nami nitavifanya bila shuhuruti yoyote. Tukifikia hatua ya kuanza kusimamiwa, au nifikie hatua ya kumsimamia mtu, basi mazingira ya kazi yatakuwa magumu sana.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna kuheshimiana, kunakuwa na mali ya asili za kutosha, za kuwatosha watu wote, rasilimali za kutosha, pia kukiwa na mafanikio ya kazi ambayo inafanyika.

Changamoto unazokutana nazo kazi ni muda. Ukosefu wa muda wakutosha katika kutimiza badhi ya majukumu. Hiyo ni changamoto mojawapo. Pia kukosa rasirimali za kutosha katika uendeshaji wa kazi. Hiyo ni changamoto ambayo inaumiza sana na ni changamoto ambayo karibia kila ofisi zinakutana nayo. Japo changamato hii ipo lakini haizuii wala hairudishi nyuma uzalishaji kwa namna yote ile.

Nikiwa na wasiwasi, cha kwanza najisihii mwenyewe, kutulia na kuvuta pumzi. Baada ya hapo, nita vuta pumzi na kutoa pumzi. Kuvuta pumzi na kutoaa pumzi. Huku nikijiambia moyoni kwamba, kila kitu kitakuwa sawa, kila kitu kitakuwa sawa. Baada ya hapo, nitasoma neno la Mungu, au kumpigia mpendwa yeyote ambaye anaweza kunifariji na kunitoa wasiwasi.

Ndiyo, napendelea sana kuchora na kupaka rangi. Toka nikiwa shule ya msingi, ni na karama ya ucholaji, naweza kumchola mtu. Akiwa kama alivyo na nikampaka rangi na ikatoka picha inayotambulika kabisa kwa sura yake.

Somo la sayansi nalolipenda kuliko yote ni fizikia. Kwani inahusika moja kwa moja. Na kutoa maelezo ya mambo kadhaa yanayotukumba katika maisha yetu ya kila siku. Ni somo ambalo hata kama sikufaulu sana darasani ila nilikuwa nalipenda. Kwa sababu inaelezea mambo mbalimbali jinsi yanavyotokea mfano gari linavyotembea umeme unavyosafiri na jinsi mashine linavoweza kufanya kazi.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani hasaa hasaa katika eneo linalobaki pale nyumbani ambapo inatusaidia kupata mboga na kutupunguzia gharama za maisha. Pia kulima bustani kunaondolea mbali wadudu waharibifu katika mazingira yetu kwani eneo ambalo ilibidi wajifiche litakuwa ni eneo ambalo tunaendesha bustani.

Kwa siku nakunywa maji lita mbili, mpaka lita tatu. Unywaji wangu wa maji mara nyingi unategemeana na hali ya hewa na pia unategrmeana na jinsi ambavyo ninajisikia katika siku husika.

Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza, ningependa kujifunza sanaa ujuzi wa ushonaji. Natamani sana kujifunza ujuzi huu kwa sababu najua nikipambana kwa nguvu zangu zote. Nitaweza kupata wateja na kushona nguvu nzuri. Pia kwa sababu mimi ni mbunifu, basi nitaweza kufanya kazi hiyo kwa weledi wa hali ya juu sana.

Ndiyo, nimewahi kulima mahindi, maharagwe na kunde. Katika kilima hicho, niliamua kufanya kwa sababu mazao hauo yanazaa sana na hayana changamoto kubwa katika utunzaji. Nilifurahia mavuno yake na nategemea kulima tena.

Nimewahi kutembelea ziwa victoria mwaka elfu mbili na kumi na tisa ambapo nilifurahia sana kuona samaki na mahandhari ya ziwa victoria ambayo imezungukwa na mji wa mwanza na miji mingine katika mkoa wa mwanza na mkoa wa mara pia kwa sehemu katika mkoa wa kagera.

Najenga mahusiano na wafanyakazi wenzangu kwanza kwa kuwaheshimu na kuwaelewa na kupeana msaada pale panapohitajika na siyo kubezana. Hivo natanguliza busara, utu, mbele kwa wafanyakazi wenzangu na hiyo ndiyo namna pekee ambayo naitumia katika kujenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine.

Mara nyingi wakati wa wikendi ninatembelea marafiki zangu ninatumia muda wangu na familia yangu lakini pia nina tumia muda wa wikendi kufanya mazoezi na kusoma vitabu vyangu pendwa kama kitabu cha joka la mdimu pia kitabu cha hekaya za abunwasi. Napenda sana kusoma wakati wa wikendi.

Ndiyo, napenda sana kuvaa miwani, hasa hasa kukiwa na jua kali, ili kupunguza mwanga mkali kuweza kufika kwenye macho na kuumiza macho yangu. Lakini hasa hasa ni ule msimu wa kiangazi, sio misimu yote. Mara nyingi nikivaa miwani kama hakuna jua kali basi badala ya kugeuka kama vazi lenye ishara basi inageuka kuwa kitu ambacho kinaniletea usumbufu.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kulala, ili kupata nguvu kidogo ya kuja kumalizia kazi ambazo, natakiwa nizimalizie kabla ya kufunga ofisi yangu. Hivo, muda huo nitapumzika, nitakunywa kinywaji cha baridi au chakula cha mchana.

Kiwaida nalala na saa saba. Napendelea sana kulala masaa saba au nane ila mara nyingi nalala masaa saba. Na huo ni utaratibu wangu kila siku. Sitaki kulala masaa chini ya saba.

Nguvu zangu, kazini ni kutekeleza wajibu wangu. Hapo ndipo nguvu yangu ilipo. Ninapo tekeleza wajibu wangu, basi nguvu yangu huongezeka maradufu. Katika kazi, unapo timiza wajibu wako, basi unakuwa na nguvu na unakuwa na mwenye motisha ya hali ya juu sana. Usipo timiza wajibu wako, unakuwa ni myegefu, na mwenye wasiwasi, na mtu mwenye kujilaumu, kama sio kujipuuzia.

Rangi yangu inayo nipendeza sana ni rangi ya maziwa. Rangi hiyo ni mzuri sana na ninaipenda mno iwe katika nyumba, katika majengo, katika rangi ya gari. Ni rangi ya ambayo ninaipenda sana, rangi ya maziwa.

Ndiyo, ninapendelea kupika, na sasa chakula cha kukaanga kama ndizi aina ya mzozo. Hizi ni ndizi ambazo zina ladha nzuri sana na zinapendelewa sana kupikwa kwa njia ya kukaanga kwenye mafuta. Napendelea sana kuzikaanga na kuzifaidi ndizi hizo. Hivo, mapishi yangu ninayofanya, basi lazima nitakuwa napika ndizi aina ya mzuzu.

Ndiyo napendelea kuoga maji ya moto kutokana na hali ya hewa ya mkoa ambao nipo kuna baridi kali sana. Hivo kuoga maji ambayo sio ya moto kunaweza kuongeza hatari ya kupasuka mishipa au kupata ngiri. Hivo kujiepusha na mambo yanayoweza kutokana na kuoga maji ya baridi basi nitaoga maji ya moto kabisa.

Napendelea chakula chenye laza ya utamu, laza nzuli kiwe na pilipili kwa mbali, chakula chochote chenye laza tamu na ambacho hakija zidi chumvi wala mafuta mengi sana ya kukinaisha, basi chakula hicho ninacho kipenda na lazima kitakua na laza nzuli. Napenda zaidi, laza inayofanana na samaki au nyama ya kukahanga.

Mara nyingi nakaa mpaka saa nne usiku, ndipo ninaenda kulala. Mda huo nakaa, nakuwa nafanya shughuli zangu kama kujisomea, na kupika, na kuongea na wapendwa wangu ninaowapenda. Baada ya hapo ni dhahiri kwamba naenda kulala.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni mazingira yale ambayo kila mmoja anajua wajibu wake na anautimiza kwa wakati. Kazi, ratiba, muda na rasilimali nizinapoheshimiwa basi mazingira hayo ni mazingira bora kwangu katika kufanya kazi.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kufanya usafi na kushiriki katika michango pale panapotokea msiba na kushiriki kufanya shuguli nyingine nyingi katika jami yangu. Pia katika shughuli za michezo, shughuli, sherehe za kidini, ninashiriki katika jamii yangu moja kwa moja kwa namna hiyo.

Ninapenda sana kupiga picha. Hasa hasa nikiwa katika maeneo ya wazi, nikiwa kwenye matembezi, na nikiwa na watu ninaowapenda. Tukiwa tunafurahi au tukiwa tunajadili jambo fulani la muhimu. Basi ni matamanio yangu kupiga picha nyingi sana.

Ninaenda mahala pa ibada, mara mbili au mara tatu kwa wiki, kutegemeana na ratiba yangu. Jumapili huwa ni lazima niende mahala pa ibada, lakini siku zingine nitaenda kadiri ambavyo nimebalikiwa kupata muda. Kuenda mahala pa ibada ni muhimu sana na inafanya mtu kujisikia vizuri na kujisikia falaja kuu.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kispanyola. Natamani sana kujifunza kispanyola. Nimeitumia muda wangu mwingi sana kujifunza kispanyola lakini bado sijafanikiwa kufikia level ambayo naweza nikaongea tukaelewana. Lakini ni lugha yangu pendwa sana. Nikipata wa saa mzuri basi nitai kazi ya sanaa ya lugha na kuweza kuiongea zaidi.

Ndiyo, napenda sana hesabu. Napenda zaidi kuzisoma kuliko kuzifanya. Kwa sababu, ukifanya hesabu, unaweza ukakosea na unaweza usipate jiibu saa hii. Ila ukisoma, utaelewa mkanganyiko na jinsi ambavyo unaweza kutatua miringanyo hiyo ukiisoma. Kwenye kufanya, sipendelei sana kwa sababu mara nyingi kile ambacho nimekielewa nikijaribu kufanya hakileti majibu sahihi.

Muda wangu wa mwisho nikiwa kazini nashugulika kwa kupanga vitu na kuviandaa vitu hivyo kwa ajili ya siku inayofuata. Na jikita sana kuandaa kwa ajili ya siku inayofata kwa sababu hata kama nikifika kwa kuchelewa au nikifika nikiona majukumu mengi zaidi. Basi, nilisha jiandaa kwa ajili ya majukumu kianzio ya siku inayofuata hapo jana.

Chumba nachokipenda sana nyumbani kwetu ni sebule. Napenda sana sebule kwa sababu sebule ina vitu vingi ambavyo navitumia. Ukianzia televisheni, ukianzia meza ya kujisomea, ukianzia sehemu ya kupiga soga, basi. Pia chumba hicho kimepakwa rangi nzuri nayoipenda, hivyo napenda sana sebuleni. Chumba hiki nachokipenda nakumbuka sana kwa sababu ni eneo ambalo nakutana na wapendwa wangu. Wakija kunitembelea, tunakaa hapo, tunapiga soga na mambo mengine shughuli ambazo nazifanya pale sebuleni mara nyingi ni kujisomea kuangalia televipindi vya televisheni. Pia kuna muda natumia eneo hilo kwa ajili ya vikao, vidogo, vidogo vya ndugu jamaa na marafiki najisikia furaha sana nikiwa katika chumba hicho cha sebule.

Filamu yangu nayoipenda sana ni filamu ya Utanijua ambayo imeigizwa na mwanadada anayeitwa Jennifer Kanumba. Filamu hiyo imejaa vituko na yenye kuelimishia ambayo mimi naipenda sana napenda sana kuiangalia mara mbili au mara tatu kwa wiki.

Na pendela sana harufu ya ua la waridi. Harufu hiyo ni harufu nzuri yenye manukato. Na inayovutia sana katika pua hivyo katika bustani ya nyumbani nimepanda maua ya waridi mengi hivyo yakiwa yamechanua. Na yachuma na kuyanusa maua yale basi msongo wa mawazo unapungua. Na kujikuta siku ikiwa nahisia nzuri sana.

Matukio ya kibinafsi nayoyathamini zaidi kazini ni wakati ule ambapo nakuwa ni memaliza shuguli zangu kabla ya mda wa kuondoka kufika. Hivo natumia mda ule wa thamani sana katika kupumzika na kupeluzi mtandaoni. Hayo ni mafanikio pekee nayo yafurahia sana nikiwa kazini. Kwa sababu inanionyesha kwamba nina uwezo kufanya kazi kwa mwendo kasi mzuri. Na pia uzalishaji wangu utakuwa ukiongezeka kwa kasi.

Wakati wa mvua kuu, kama nitakuwa sija fanikiwa kutoka nyumbani, basi nitatulia na kukaa ndani na kulala. Lakini kama nitakuwa nimetoka na niko ofisini basi nitaendelea kufanya kazi zangu kama kawaida. Hivo, kikawaida siku za mvua ni siku ambazo, unaweza usifanye kazi kwa ukamilifu na hakuna shuguli maalumu ambayo inaendana na mvua kuu. Hivyo ni kupumzika ndani kujiepusha na madhara madogo madogo kama mafuriko na radi. Kibinafsi sipendeli sana mvua kuu. Napenda mvua ya kawaida kwa ajili ya uoteshaji wa majani na mazao. Lakini sipendeli mvua kuu inayonyesha na kusababisha mafuriko na kuleta maafa makubwa katika jamii. Siku ambao nilifurahia zaidi mvua ni katika msimu wa skuku za krismasi za mwaka elfu mbili na ishirini ambapo wakulima walikua na isubiri mvua kwa hamu kuu na ilipofika basi tulifurahia wote moyoni bila kujali ni mvua kubwa au ndogo. Kuna siku ambapo ilibidi nisafiri. Hivo mvua kubwa sana ilijitokeza na kusababisha safari yangu ikagailishwa hiyo ni moja ya siku ambazo niliona kabisa mvua imebadilisha mipango yangu wakati nasikia sauti ya mvua najisikia vizuri kama mvua hiyo ikiwa haijaambatana na majanga kama radi na mafuriko lakini kama mvua hiyo ikiwa na majanga basi sauti yake itakuwa inanikera na inaniogopesha moyoni.

Timu bora ya mpira wa ragbi wa kimarekani, ambayo ninaipenda sana ni The Eagles, ambayo ni timu ya taifa ya ragbi ya marekani. Naipenda timu hiyo kwa sababu wachezaji wake, wanacheza kwa moyo mkuu na wanaonyesha ufundi wa hali ya juu ambao unatokana na ujuzi, waliopata kutokana kwa wakufunzi wao. Nakumbuka mchezo mkuu wa timu hii walivyocheza na timu ya taifa la Australia na kuibuka washindi. Mchezaji ambaye nampenda sana katika mchezo katika timu hii ya taifa ya marekani ni William ambaye anacheza kwa moyo mkuu sana na ufundi wake ni mkuu sana. Najisikia faraja kubwa sana wakati timu hii ikiwa inacheza uwanjani kwa sababu najua inawakilisha vyema bendera na pia inapata ushindi.

Napendelea sana kitanda kigumu kuliko muonekano wa kitanda. Kwa sababu muonekano wa kitanda hausaidi chochote endako kitanda hicho kitakuwa sio kigumu. Hivo binafisi napendelea kitanda kigumu ambacho inaweza kuhimiri uzito wowote na michezo yote ambao inaweza ikafanywa hapo juu ya kitanda. Kwa hapa Tanzania, kitanda cha mti wa mninga kina kuwa ni mgingumu, lakini pia mwonekano wake huwa ni mzuri sana.

Kitu cha thamani zaidi ambacho na kiifadhi katika maisha angu ni kutojiusisha na vitendo ambavyo vinaharibu furaha yangu. Hicho ndo kitu peke cha thamani ambacho nakitunza na kwa sababu bila hicho siwezi nikatunza vitu vingine ya thamani kama dahabu, fedha na vitu vingine. Hivo. Kulinda amani yangu ya moyo na kutohalibu amani ya watu wengine ni kitu ch thamani zaidi yambacho nina kitunza.

Napendelea zaidi kuvaa shati kwa sababu shati naweza nikaingia na sehemu yoyote naikaonekana bado ni nguo ya heshima. Hivo muda mwingi ambavyo nakuwa natoka, au naenda kazini, napendelea sana kuvaa shati.

Napenda kusafiri na gps kwasabu gps inaweza kusoma. Katika vifaa vya kidigiti vingi kwamfano Simbianja Computer Kishkwambi Na matoleo mengine yenye uso unaoonesha ramani.

Ndiyo, ninapiga kura kumchagua kiongozi wangu ambaye amegombea. Japo katika msimu huu wa uchaguzi uliofanyika, umefanyika mwezi wa kumi, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tumeshuhudia uchaguzi wa ovyo ambao haujawai kuelezeka na aina ya uchaguzi ambayo kulikuwa na uporaji na mauwaji ya waTanzania wenzetu ambao katika uchaguzi huo walifanya maandamano kupinga serikali, kupinga uchaguzi haramu, hivo ndugu zetu wengi sana walifariki na inasemekana kwamba walizikwa katika makaburi ya halaiki ambapo Samia Hasulu Hassani alijitangaza kama rais ambaye amekosa uhalali katika jumuiya za kimataifa na kwa watanzania wenyewe.

Napenda kuangalia filamu za mapigano. Mapigano ya kutumia silaha za jadi kama sime na silaha zingine zote za jadi kama mishale. Filamu hizo bila shaka ni zile ambazo ni za kikorea au zile za kiafrika ambazo watu wameagizia katika mapori. Zinanipa furaha sana na pia zinanifundisha ujasiri na namna ya kujilinda kiasili.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni mafunzo ya namna ya kuendesha rasilimali watu. Mafunzo hayo ni kiini cha mafunzo mengine yote ambayo mfanya kazi anaweza akaya pata. Hivyo ni mafunzo ambayo binafsi yamenisaidia sana kuweza kujua kazi zangu, kazi za wengine, mipaka ya wengine na namna ambavyo tunaweza tukafanya kazi kama timu bila kuingiliana. Lakini kujikita zaidi katika kuangalia uzalishaji ambao tunaufanya.

Kwa siku natumia takribani masaa saba mpaka sita mtandaoni nikiwa nafanya shughuli zangu, nikiwa naperuzi, nikiwa nawasiliana na ndugu jamaa na marafiki, nikiwa natafta habari fulani, lakini pia nikiwa natafta ujuzi fulani fulani ambao upo katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii.

Ndio, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Nilihudhuria tamasha hilo lilifanyika hapa hapa mkoa wa iringa. Lilikuwa ni tamasha la muziki wa bongo flavor. Ninakumbuka sana pale ambapo wasanii walipanda jukwani na kuanza kuimba kwa mzuka wa hali ya juu nasi tuliitikia kwa hali ya juu sana. Nilisikia vizuri sana kupanda katika jukwaa na kupigia picha. Katika zulia jekundu na wasani wale.

Nimewahi kusafiri mahala pazuri sana ambako napakumbuka ni katika misitu ya South Hill ambayo ipo Iringa eno la mufindi. Kwa kweli ni maeneo yenye mandhari nzuri sana. Ukitazama milima, ndege na jinsi ambavyo miti ile imepandwa kiufundi basi ni maeneo ambayo yanatafakarisha sana. Na yanaleta utukufu kwa mungu ambaye ameumba bingu na nchi.

Kumbukumbu ya kutisha nilionayo ni mambo yaliotokea katika mchakato wa uchaguzi wa mwezi wa kumi tarehe ishirini na tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo watanzania maelfu kwa maelfu waliuwawa na vikosi ambavyo viliagizwa na vyombo vya ulinzi na usalama ili kufifisha au kupunguza maandamano ya watanzania waliokuwa wanadai haki. Mambo hayo ni kumbukumbu ya kutisha sana.

Ki kawaida sipendi sana kuweka picha zangu mtandaoni na nafanya hivo pale ambapo itakuwa imelazimika. Kwa mfano wakati natuma maombi ya kazi au nikiwasiliana na ndugu yangu, mpendwa wangu ambaye ataomba kuniona basi nitafanya hivo. Lakini kuweka picha zangu kwa hiari bila jambo lolote la msingi siwezi kufanya hivyo kwa sababu najua zinaweza kutumika vibaya pia katika kulinda faragha zangu siwezi nikaweka picha zangu mtandaoni.

Ndiyo nafuata matukio wa kimataifa kwa sababu dunia ya sasa imekua kama kijiji hivo kupata habari za matukio wa kimataifa ni rahisi hivo. Tukio ambalo litakuwa linagusa moyo na hisia basi tutalifata hata kama la kimataifa na nalifata vizuri. Kwa mfano siku ya mtoto wa wa kike duniani naifata siku ya wanaume duniani naifata. Hata kombe la dunia naifata kwa sababu ni tokeo la kimataifa na nina uwezo wa kulisikia na kuliona.

Napenda sana mtaa wangu jinsi ulivyo na utulivu na amani, lakini pia mpangilio wake. Wahandisi wa mipango mingi waliupanga mtaa huo vizuri sana na kuzingatia uwepo wa barabara, uwepu wa miundo mbinu yote ya kutosha na pia baadhi ya tabia za udokozi, wizi na tabia zingine za vibaka hazipo katika mtaa wangu. Hayo ndio mambo yanayo nivutia zaidi.

Ninatumia simu yangu katika kufanya uzalishaji wa fedha kupitia programu mbalimbali, lakini pia naitumia kama kisaidizi cha shughuli zangu za kazini ukiachana na mawasiliano ya ndugu jamaa na marafiki pale inapo hitajika.

Nimejifunza kupiga guitar mara nyingi sana, na nimeweza kufanya hivo kwa kuzingatia kwamba guitar unaweza kujifunza mwenyewe, pia mlio wake ni mzuri sana unaleta burudani na pia unaondoa msongo wa mawazo hivo nimewahi kujifunza na baado naendelea kujifunza kupiga gitaa.

Ili kujiandaa kwa mikutano ninafanya maandalizi ya ukumbi na pia nafanya maandalizi katika vifaa vyangu nitakavyo tumia kuangalia maiki, kuangalia kamera na kuandaa nyalaka muhimu ambazo naweza nikazitumia katika mkutano. Pia naanda vifaa vyangu kwa kuweka data nyingi sana katika simu ili mkutano uende safi bila kuishia njiani.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kupeana majukumu katika jambo ambalo tunataka kulifanya. Kila mmoja anapewa jukumu lake la kutimiza ambalo akilitimiza basi atachangia sehemu fulani ya mafanikio katika timu hiyo. Hivyo ndivyo ambavyo tunafanya kazi ya ushirikiano tukiwa na wengine.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuzingatia majukumu na mikakati ambayo ipo katika kazi yangu. Ninaimisha majukumu na siku ambapo jukumu hilo linabidi liwe limesha kamilika kama kusipotokea dharula yoyote. Hivo ninaweka kazi ya kila siku na pia naweka namna nitakayopima utekelezaji wa kazi hiyo kwa wiki nzima.

Ninapenda sana kutoka na marafiki zangu, kutembea nao, kuenda nao mahala fulani, tukafurahi basi. Hio ndo mambo ambayo napenda sana kufanya na marafiki zangu. Sitaki kuwaingiza marafiki zangu katika mambo yangu binafsi sana au yanayohusu familia yangu.

Ninasaidia jamii yangu kwanza kabisa kwa kufanya kazi. Kitendo cha mimi kufanya kazi ni kusaidia jamii yangu kwa sababu bila hivyo jamii ingeingia kwenye matatizo ambayo yanatokana na mimi kuto kufanya kazi kama kwanza kunisaidia, kunilisha na kugaramika zaidi kuhusu usalama wa mito vyao. Pia ninasaidia jamii yangu kwa kutoa misaada pale unapohitajika na pia ninasaidia jamii yangu kwa kuhimiza ufuatiaji wa sheria bila shuruti kwa wananchi wote.

Tunda ambalo nalipenda sana ni tufaha, napenda sana tufaha kutokana na alama yake ya upendo. Pia ni tunda ambalo linastawi maeneo hasa hasa mingi ambayo nimeishi, kutokana na tunda linalopenda kukustawi maeneo ya baridi. Lakini pia ni tunda lenye raza nzuri sana. Tunda hili linavirutubisho vingi sana, vinavyohitajika katika mwili wa binadamu. Ninajisikia vizuri sana sana nikiwa nakula tunda hili wakati wa mchana au jioni au pale ambapo nikiletewa kama zawadi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu nzuri ya uwa la waridi. Harufu hiyo inanivutia sana na kunifanya nijiskie vizuri kila pale ninapoinusa. Hasa hasa kutokana na muonekano mzuri wa uwa hilo la waridi. Nikiinusa harufu hiyo nakumbuka nyumbani kwetu kwa mama yangu ambako maua hayo yapo. Lakini pia ninakumbuka zawadi ambayo nilipewa na mpenzi wangu. Hivyo ni mambo ambayo nayakumbuka kila naponusa uwa la waridi. Najisikia vizuri sana ninavyonusa uwa hilo la waridi. Na kusikia harufu yake nzuri yenye kuvutia.

Ninapenda sana kuenda pwani kwa sababu mazingira ya pwani ni mazingira yenye joto lakini pia ni mazingira ambayo upatikanaji wa protini kutoka kwenye zao la bahari aina ya samaki ni uhakika. Hivo ninapenda sana na nafurahia sana kuenda pwani. Mikoa ya pwani katika nchi ya Tanzania ni Tanga, Dar eslam, pwani, mtwala, lindi. Mikoa hiyo imezungukwa na bahari hivo hufanya iwe mikoa yangu pendwa ya kuenda mara kwa mara pale ninapopata nafasi au jambo lolote la kikazi.

Ninapenda kuenda sinema angalau mara moja kwa mwezi ili niweze kuangalia filamu na tamthiria mpya ambazo zimetoka sokoni na pia niweze kukutana na watu mbali mbali na kufurahia tamthiria hizo ambazo zinakuwa nzuri sana zinanishawishi kuenda hata zaidi ya mara moja kama zitakuwa nzuri sana.

Ninapenda kufanya kazi hii ya kununua magari kutoka nchi za Asia na Ulaya. Ni kazi ambayo nimeichagua kutokana na uzoefu wangu na pia uhitaji wa wateja katika eneo ambalo ninakaa. Kitu ambacho nakipenda sana ni pale ambapo nikifanya kazi hii najiingizia kipato. Changamoto nayopata ni uaminifu kwa sababu kazi hii watu wananunua magari kwa hela nyingi sana. Hivo mtu kukuamini na kukupa kazi inakuwa ni ngumu. Ningependa kubadilisha kazi yangu niongeze na kipengele cha kuwa dalari wa magari ambayo yako hapa hapa tanzania tayari.

Najihisi vizuri kuhusu wasilisho pare ambapo nitakuwa nimejiandaa vya kutosha na nilifanya kazi hiyo bila uoga na bila kudanganya wala kueka aina yote ya uongo. Hiyo itanipa nguvu na kufanya maoni ya wengine watakayo toa nione ni maoni harisi na yenye tija.

Na thamini kazi zote ilimladi iwe ni kazi ambayo inaleta kipato na enye heshima katika jamii. Hiyo ndiyo kigezo kikuu kinachofanya ni thamini kazi. Kazi yoyote enye malipo makubwa kama hai thamini utu na heshima katika jamii sitaifanya kazi hiyo.

Wakati wa likizo najistawisha kwa njia mbili, njia ya kwanza ni kukutana na watu mbalimbali, kubadilishana mawazo, hasa hasa wale ambao tunafanya kazi zinazofanana. Lakini, pia njia ya pili ni kujisomea vitabu, vinavyohusika na kazi nayoifanya na vinavyo husu maisha kwa ujumla. Hizo ndio njia ambazo nazitumia kujistawisha kwa sababu katika kusoma unapata ujuzi mpya katika kuongea na watu unapata uzoefu mpya.

Ninapenda sana kushirikiana na familia yangu katika kila jambo ambalo tunalifanya ushirikiano huu unaleta amani umoja na mshikamano faida ambayo tunaipata kutoka na ushirikiano huu inatuleta tunakuwa pamoja zaidi na tunatimiza malengo yetu na furaha ya familia inabaki vile vile inajasikia vizuri sana pale ambapo ninashiriki shughuli mbalimbali na familia yangu kwa pamoja. Bila kubaguana wala kuwa na malumbano ya aina yoyote yale.

Mchezo napenda katika olimpiki ni mchezo wa kuogelea katika maji ya mbio fupi au marefu. Kuogelea ni mchezo ambao napenda sana kuangalia. Japo mimi binafsi sipendi kuogelea lakini ninapenda sana kuogelea kuona wanavyocheza mchezo ule wa kuogelea. Ninakumbuka nilitazama michezo ya olimpiki iliofanyika parisi na nilifurahi sana. Niliskia vizuri sana kutazama michezo ya olimpiki ya kuogelea. Kwa watu kutoka nchi mbalimbali wa waogeleaji walifanya kuogelea kwa ustadi mkubwa sana. Na wengine kuibuka na medali za za dhahabu na medali za kopa.

Napenda sana kujifunza historia. Historia inasaidia kujua vitu ambavyo zilitokea kipindi ambacho sisi hatu jazaliwa. Hivo ni somo ambalo napenda sana likifunzwa hasa hasa historia za miji historia za ukoo, historia za mataifa na historia zinazohusu utawala na falme mbali mbali ambazo zilikuwepo duniani kipindi hicho cha zamani sana. Historia ni msingi wa ustarabu na elimi yake ni muhimu sana kwa vizazi vyote vilivyopo na vijazo.

Ushauri ambayo naeza nikampa mtu anayeianza kazi, cha kwanza ni kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa kujituma, asipime matokeo ya kazi kwa kipindi cha muda mfupi, pia jifunze kuwa heshimu wengine na asipime heshima ya watu kutokana na kile walichokifanya au walichokitimiza. Aheshimu watu ama msingi wa maelewano na kuweka mahusiano mazuri. Lakini pia akazane kutimiza majukumu yake. Akazane kutimiza majukumu yake kwa nguvu zake zote.

Data zangu nina zihifadhi katika kompyuta na katika simu janja. La kama data hizo zikiwa ni za muhimu sana na ambazo sigependa kuzipoteza basi nitazihifadhi katika daftari la siri ambalo huwa natunza vitu vyangu vya muhimu sana.

Chumba changu cha kulala ni kidogo, kuta zake zina rangi ya maziwa, kitanda changu ni kizuri, kigumu, ambacho ni imara sana. Na kinaridhisha sana kwa sababu hakipigi kelele wala sio kidogo, kinanitosha vizuri. Nikiwa dirishani kwangu naweza kuona nyumba za jirani, pia naweza nikaona bonde ambalo lipo karibu na dirishani kwangu. Kitu ambacho nakipenda zaidi chumbani ni uhuru ambao ninakua nao kufanya mambo yangu bila mtu mwengine kuniingilia.

Chakula changu nachokipenda zaidi ni wali nyama. Ninapenda sana chakula hiki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri sana. Chenye kufurahisha na chenye kutosheleza haja ya moyo na tumbo. Mara kwanza nilikula zamani sana nilikuwa mdogo na kutoka muda sijawai kugeuka nyuma. Chakula hiki mara kwanza ni mama yangu mzazi ndiye aliyenipikia na kunilisha. Hivyo ikawa ni mwanzo wa mimi kuonyesha mahaba ya dhati kwenye chakula hiki. Mara ya mwisho nimekula jana jioni chakula hiki kitamu chakuvutia.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni matumizi ya akiri mnemba katika kufanya shuguli zangu za kila siku. Ninaupenda kutumia ujuzi huo ili niweze kuulahisisha shughuli zangu za kila siku za kazi. Natumainye ujuzi huo nitaupata na nitaweza kuutumia vizuri ili niweze kufika mbali zaidi katika kazi yangu.

Wakati wafuraha najifurahisha kwa kuandaa kasherehe kadogo. Wakati yangu mimi na familia yangu na marafiki zangu mtakata keki na hivo basi furaha yangu itakamilika kama tukipata mlo wa pamoja tukikata keki na kufurahia na marafiki.

Wakati nikiaona msongo wa kazi, nitavuta punzi, nitakaa chini na kutafakari njia mpya ambayo itanisababisha nifanya kazi zangu bila msongo. Ikiwa nipamoja na kuzimega kazi hizo katika vipengele vidogo vidogo, hili ziwe raisi na ziweze kufanyika wa uraisi. Pia nitashirikisha wenzangu na nitaongea na wataalam wa mambo ya saikolojia ili niwezo kukaa sawa na kurudi kazini.

Ninashugulikia wateja kwa kuwaskiliza kwa makini na kuelewa mahitajio yao. Na pia pale ninapotokea, mteja anakuwa na hali ya kushindwa kuelewa au mimi kushindwa kumuelewa mteja. Basi ninatumia lugha ya upole na kuomba aniwie radhi. Ndipo niendelee kumskiliza tena na kutatua tatizo lake. Napenda sana kumpa mteja chumba cha kujieleza ili niweze kujua namhudumiaje. Kwa sababu siku zinatofautiana na hatu wanatofautiana. Endapo nitamchukulia mteja na kumkaripia au kumjibu kwa hasira basi naweza nikaongeza uchungu katika siku yake ambayo pengine ilisha kuwa mbaya kutoka alikutoka. Hivo ninapenda kutumia nafasi hiyo kama kumtuliza mteja na kuongea naye kiasi kwamba akiondoka hapo ajiskie vizuri.